Leo nitaelezea kuhusu mchezaji bora wa mpira wa kikapu. Kwa maoni ya watu wengi duniani, mchezaji bora wa mpira wa kikapu kuwai kutokea ni Michael Jordan. Alikuwa akichezea timu ya Chicago Bulls katika NBA. Na hupenda Michael Jordan kwa sababu hakuwa tu mchezaji mzuri, bali pia aliukua mfano wa bidii, nidhamu na kujiamini. Alishinda mataji sita ya NBA na aliheshimika sana kwa uwezo wake wa kufunga, kujilinda na kuongoza timu. Mchezo ninaokumbuka sana ni flu game mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na saba katika finali za NBA. Siku hiyo alikuwa mgonjwa sana lakini bado aliingia uwanjani na kufunga point thelathini na nane na akasaidia timu yake kushinda. Huu ulikuwa ushahidi wa moyo wake wa kupambana. Ujuzi ninaomwona akiwa nao ni pamoja na kufunga kwa ustadi kuruka juu sana kasi uthibiti wa mwili hewani ulinzi mzuri na akili kubwa ya mchezo. Alijua lini apige mpira na lini awape wenzake pasi. Ninapomuona akicheza na hizi mshangao furaha na motisha. Hunifanya niamini kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii, kuwa na nidhamu na kutokata tamaa mtu anaweza kufikia ndoto zake. Asante.

Asante sana kwa swali hili. Chumba ninachokipenda sana nyumbani ni sebule. Ninakipenda sebule kwa sababu ndiyo sehemu ambayo inanipa utulivu na pia inafanya nijisikie karibu na watu wengine na nyumbani. Sebule ni mahali ambapo mara nyingi kukaa kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi au masomo na pia ni sehemu ya kupokea wageni. Kinachofanya nikipenda chumba hiki zaidi ni mpangilio wake na hali ya hewa iliyo ndani yake. Kuna viti, mwaga wa kutosha na mara nyingi huwa na televisheni au redio ambayo huniburudisha. Pia napenda mapambo yake kama pazia, picha, ukutani au maua kwa sababu hunifanya nijisikie furaha na amani. Sebule nafanya shughuli mbalimbali kama kuzungumzia na familia, kutazama vipindi, kusikiliza muziki, kusoma wakati mwingine kufikiria tu kimya kimya. Ni mahali ambapo pia kusherehekea matukio madogo kama na makubwa nikiwa sebuleni najihisi nikiwa huru, mtulivu na mwenye furaha. Chumba hiki hunifanya nijisikie kama niko mahali salama. Ndipo maana nasema ni chumba kinachonipendeza zaidi nyumbani. Asante.

Niaapo angalia dirishani mwangu, napenda kuoana mazaro tulivu na ya kupendeza mara nyingi, dirisha langu linaangalia bustani yenye miti maua na wanyama wadogo kama ndege hau paka. Angalia mazaro hayo, kuna nifanya nijisikie tulivu na kunisaidia kupumzika baada ya siku ndefu hau masomo na au pia kazi. Pia napenda kuona jua linapo anza kuangaza asubui na lina pochua machweo mwanga huo wa asili unaleta hisia za amani na furaa na mara nyingine unipa mawazo mapya muskumo wa ubinifu kwa hivyo dirisha langu siyo kitu cha kioo bali nisehemu ya kufurahia urembo wa asili na kupata wakati wa kupumzika kiakili kwa jumla, mazaro ninayoona dirishani mwangu hunisaidia kuwa na amani furaha na kuungana na uzuri wa duniani kila siku.

Wakati wa furaha napenda kushirikiana na familia marafiki kucheka pamoja na kusherehekea matukio madogo au makubwa pia napenda kufanya mambo ninayopenda binafsi kama kusikiza mziki kucheza au kufanya mazoezi ya mwili hiyo husaidia kuongeza furaha yangu na kufanya hisia nzuri zidumu kwa muda mrefu. Mara nyingine napenda pia kuandika au kushirikisha furaha yangu kupitia picha au video ili kumbukumbu nzuri zibaki tu katika akili bali pia ziwe sehemu ya kusherehekea maisha kuonyesha shukrani kusaidia wengine au kutoa zawadi pia ni njia ninayependa kuongeza furaha wakati wa kusherehekea kwa ujumla kujiandaa na kushirikiana na wengine kufanya mambo ninayependa na kusherehekea kwa shukrani kunanisaidia kufurahia kila wakati wa furaha kikamilifu.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti, mara kwa mara, kusoma gazeti kunanisaidia kwa habari hasa kuhusu mambo mbalimbali, kama siasa mchezo uchumi au matukio ya kimataifa ya ndani hii hufanya nijisikie mwenye ufahamu na kuweza kushiriki mazungumzo na wenzangu kwa ufasaha pia napenda kusoma makala za kipekee, zinazohusu elimu afia na burudani kwani zinanipa mawazo mapya na kunisaidia kukuza ujuzi wangu binafsi mara nyingine kusoma gazeti kunanifanya nipumzike na kufurahia muda wangu wabure hasa na kikombe cha chai au kahawa kwa jumla kusoma gazeti kwangu sio kupata habari bali ni njia ya kujifunza kufurahia na mtazamo mpana kuhusu dunia inayonizunguka.

Wakati umeme unakatika, kwanza najitahidi kubaki mtulivu na kupanga shughuli zangu upya mara nyingi huweka vifaa vyangu vya elektroniki kwenye hali ya akiba na ya nishati hau kuzima baadhi ili kuepuka tatizo lolote. Pia napenda kutumia muda huo kwenye shughuli ambazo hazihitaji umeme. Kama kusoma kitabu kupanga mambo na kuzungumza na familia marafiki. Mara nyingine napenda kutembea kidogo ili kufanya mazoezi ya kimwili ili kutumia muda vizuri badala ya kukaa tu bila kufanya kitu kwa sehemu za jikoni unapanga kutumia taa za mwongozo au mishuma ili kutimiza shughuli za lazima kwa ujumla wakati umeme unapokatika nafasi ya kutumia ubunifu kupanga upya na kufanya mambo madogo yasiyo yanayosaidia kuendelea kwa shughuli bila kuwa na stress.